Wakati nilipo kuwa mtoto nilikuwa napenda kucheza michezo mbali mbali nilikuwa mtoto mwenye kupenda michezo sana pia nilipenda kwenda sokoni na mama yangu na pia kwenda shuleni ili kujifunza mambo mengi na watoto wenzangu.

Kazini kuna changamoto nyingi sana, lakini sana sana changamoto ninayo pata sana ni wakati mwingine kazi ni nyingi sana na wakati mwingine pia mteja ama ya yule mteja amekuja wakati ambao amechelewa ama amekupa kazi na kazi yenyewe anataka huifanye kwa haraka na haujaweza ku kuimalizia kwa wakati aliyo kuwa ana itaka kwa hivyo hii ni moja ya changamoto ambao naipata kwenye kazi yangu na pia wakati mwingine kazi ni nyingi sana na inabidi utoke uende nyumbani ukiwa umechelewa.